Aina ya muziki ninaopenda kusikiliza mara nyingi ni muziki wa bongo. Hii ni kwa sababu mziki wa bongo unifuraisha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mziki wa bongo pia hutoa utulivu wa akili na hunisaidia kutoa isia za furaha moyoni na kwa ivo kunisaidia kuwa na furaha mwingi ninapo iskiliza.